Naanza kwa kujipanga na kupitia malengo ya mradi, kisha nitaweka mpango wa kazi na kugawana majukumu na timu. Baada ya hapo nitaanza, tutaanza kazi na kuendelea kufuatilia maendeleo. Naanza na mipango na malengo, kisha nitaweka mpango wa kazi na kuanza kutekeleza.